Kumpa mtu anaye, kumpa mtu ushauri anayeanza kazi ni jambo la maana sana. Kwanza ningemuambia, awe na nidhamu na uwajibikaji. Kazi mpya maranyingi huja na matarajio makubwa na muajiri utazama kuona mtu anaejituma na anaeeshimu muda. Kufika kazini kwa wakati na kutimiza majukumu ni msingi wa kujenga imani. Pili, ni muhimu kuwa na hamu ya kujifunza, kila kazi mpya ni shule na kuna mambo mengi ya kujua kuhusu kampuni, wenzake na majukumu mapya, kuuliza maswali, kusikiliza kwa makini na kujifunza kutoka kwa wengine, kuna fanya akue haraka na kuonyesha nia ya mendeleo. Tatu, ningeshauri hawe na mawasiliano mazuri kuwa wazi na eshima, anapoongea na wenzake na wakubwa na kujenga mashirikiano mazuri. Mawaziliana mazuri pia usaidia kuepuka makosa na kutoelewana. Ya nne, ni vyema pia kuwa na ufumilifu na ustaimilifu. Kazi mpya inaweza kuwa na changamoto na wakati mwingine pia makosa hutokea. Baada ya kukata tamaa, ni bora kujifunza kutokana na makosa na kuendelea mbele kwa ujaziri. Kwa kifupi mtu anaeanza kazi anaitaji nidhamu, hamu ya kujifunza mawasiliano mazuri na uvumilivu. Izi ndizo, nguzo zitakazo msaidia, kujenga msingi imara na kufanikisha safari yake ya kikazi.

Napenda chakula kwa uwiano. Sio mafuta mengi sana kwa sababu mwili unahitaji virutubisho vyote lakini kwa kiasi. Kula vyakula visivyo na mafuta mengi kunaleta faida nyingi kwa afya na maisha ya kila siku. Kwanza kupunguza mafuta husaidia kulinda moyo na mishipa ya damu. Mafuta mengi hasa yale mabaya kama trans fats na saturated fats ya naweza kuongeza kolesterol na kusababisha shinikizo la damu. Kwa kula vya kula vyenye mafuta kidogo, moyo unakuwa na nguvu na hatari ya magonjwa inapongua. Pili, pmafuta mengi kunasaidia kudumisha uzito bora. Mafuta yana kalori nyingi nayanazidi mwilini husababisha unene kupita kiasi. Kwa kula chakula kisicho punguza mafuta, mwili unapata nishati na kutosha ya kutosha bila kalori za ziada. Ya tatu, kula chakula kisicho na mafuta mengi, kuna boresha mmeng'enyo wa chakula. Mafuta mengi mara nyingi nyingine usababisha tumbo kuwa nzito, gesi au kuharisha. Kwa kupunguza mafuta, chakula kina meng'enywa, vizuri na mwili unapata virutubisho kwa urahisi. Nne, kupunguza mafuta, ngozi na mwonekano ya mwili. Mafuta mabaya yakizidi mwilini yanaweza kusababisha chunuzi na kuathiri afya ya ngozi. Kwa kula vyakula safi na vyenye mafuta ndogo, ngozi inabaki safi na yenye mwangaza. Kwa kifupi, kula chakula kisicho na mafuta mengi, kunalinda moyo, kudumisha uzito bora, kuboresha mmeng'enyo na kuimarisha afya na ngozi. Ndiyo maana ni hekima kula kwa uwiano, si kupuuza mafuta kabisa, bali kuhakikisha hayazidi na yanatoka kwenye vyanzo bora kama samaki, karanga na parachichi.

Wakati wa furaha, ninajifurahisha kwa njia rahisi na za asili ambazo zinanipa amani na nguvu mpya. Kwanza, napenda kutumia muda na familia na marafiki. Mazungumzo yao ya kawaida, kucheka pamoja, kushiriki chakula cha pamoja, huongeza furaha na kuimarisha uhusiano. Hii inanifanya nijiskie nimeunganishwa na watu ninaowapenda. Mazungumzo yao ya kawaida, kucheka pamoja, kushiriki chakula cha pamoja, huongeza furaha na kuimarisha uhusiano. Muziki unanipa nafasi ya kuonyesha hisia na kuishi kwa sasa. Wakati wa furaha, muziki unakua kama sauti ya moyo na unanifanya niongeze shangwe zaidi. Tatu, ninajifurahisha kwa kutembea au kufanya matembezi ya nje. Kutazama mandhari, miti na upepo safi kunanipa utulivu na kufanya furaha iwe na kina zaidi. Ni kama kuunganisha furaha ya ndani na uzuri wa mazingira ya nje. Nne, napenda pia kushiriki chakula kizuri au vinywaji safi. Kula chips na juisi ya matunda au chakula cha kitamaduni kunafanya furaha iwe na ladha ya kipekee. Ni njia ya kusherehekea maisha kwa vitendo vidogo vinavyotoa raha. Kwa kifupi, ninajifurahisha kwa kushirikiana na watu ninaowapenda, kusikiliza muziki, kutembea nje na kufurahia chakula kizuri. Hizi ndizo njia zinazofanya furaha na iwe halisi na yenye kumbu kumbu nzuri.

Ndiyo mimi napenda kutoa sadaka na michango katika kanisani. Ninapokuwa ni mealikwa kusaidia na pia kwenye hafla nyingine za kijamii. Kitendo hiki kina faida nyingi kwa sababu mtu binafsi kwa mtu binafsi na kwa jamii. Kwanza kutoa sadaka ninjia ya kushukuru mungu na kuonyesha imani. Ni tendo la kiroho linalo jenga moyo wa ukarimu na mfundisha kutegemea baraka zake badala ya amani pekee. Pili, michango husaidia kuimarisha mshikamano wa kijami. Wakati mtu anapotoa msaada kwa kanisa familia au jamii anajenga daraja la upendo na ushirikiano. Hii nafanya kila kitu, kila mtu ajisikie sehemu na kitu kikubwa cha chenye maana. Tatu, kutoa sadaka ni mchango na mchango ni njia ya kusaidia kwenye uhitaji. Wale wasio na chakula, mavasi au huduma muhimu hupata msaada kupitia ukarimu wa watu wengine. Hii inaleta faraja na matumaini kwa watu kama hao nne, kitendo cha kutoa kinamfundisha mtu unyenyekevu na moyo wa kujali. Badala ya kufikiria mahitaji yake binafsi mtu anajifunza kuona dhamana ya kushirikisha na kusaidia wengine. Kwa hivyo, kutoa sadaka na michango kuna leta baraka kiroho, kuna jenga mshikamano wa kijamii, kuna saidia wenye uhitaji na kuna fundisha moyo na ukarimu. Ni tendo ndogo kwa mtu mmoja lakini lina athari kubwa kwa jamii nzima.